Ndiyo, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya, kwani teknolojia mpya hukuja na mambo mapya ambayo hqyafanani na kingine. Teknolojia mpya ni chanzo cha mwanzo mpya. Pia teknolojia mpya inasaidia sana sana kwa kuleta ujuzi na faida kwa mabiashara. Teknolojia mpia ndiyo kesho yetu hivyo tunaikaribisha kwa kila njia inapotokea.

Mimi natipenda kutembelea mahali ambapo kuna bahari. Bahari ambayo iko karibu na mimi ni pwani mwa kenya na bahari ziko huko ni bahari safi sana ambazo zinawavutia watalii, wengi na pia watu ambao wanapo wanaishi inchini. Baharini kuna vitu mingi mzuri za kuangalia kama vile wanyama wa majini na pia kuna boti za kila aina ambazo zinafanya kazi na kuchukua, wateja na kuwatembeza. Baharini pia kuna michezo mingi sana.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha ya muziki ambayo ilikuwa ya muziki wa kitamaduni ya kikuyu. Tamasha hiyo ilikuwa na waimbaji wa hiyo tamaduni wengi sana ambao waliimba nyimbo za kioo jamii na nyimbo za kiasili na za kitambo sana. Tamasha hiyo ilikuwa ya kufana kwa sababu waliohudhuria walikuwa wamevaa nguo za kiafrika sana. Hii ilinifurahisha kwa sababu watu ambao wameingia kwa sanaa ya uundaji wa nguo ambao ni waafrika wanaweza kupata faida kwa hiyo sanaa yao.

Kazi ambayo ni ya dharura, mimi huipea kipaumbele. Mimi nahakikisha kwamba kazi ambazo ni za hiyo siku nazisimamisha zote na kushughulikia hiyo kazi ya dharura. Hivi inanisaidia kupunguza makelele mingi na ugomvi mingi na pia inanisaidia kupunguza hasara kazini.